Ndiyo nimewahi kufuga mnyama na mnyama huyo ni alikuanga mbwa na niliwahi kufuga mnyama ambaye ni mbwa kwa sababu mbwa huwanga anasaidia sana, sana sana wakati ambapo uko katika hatari iwapo maybe kuna mwizi aliyekuja katika nyumba yako, mbwa huwanga anasaidia sana, sasa ndio maana nilikuwa nimefuga mbwa, so mbwa ndio mnyama ambaye nilimfuga katika nyumba yangu.